Nguvu zako ni zipi kazini? Kwangu naweza kusema kuwa nguvu zangu kazini ni ya kusimamia watu wengine hiyo ndiyo kazi ambayo nilipewa na mkubwa wangu niweze kusimamia hasa wale walio chini yangu hiyo ndiyo kazi yangu ya kila siku kuwapanga kuwaambia kile wanachofaa kufanya na wakati wanapofaa kuwa wamemaliza.

Unafanya marafiki wapi ya vipi Kwangu hususan mara mingi siku hizi sipendi ku kuwafanya marafiki wapya ya Lakini saa zingine nikipatana na mtu alafu tuweze kuongelea kipindi kimoja ama kusungumze jambo moja alafu nione kuwa tuko katika upande moja ivo ndipo urafiki wetu huanza.

Unawakaribisha wafanyakazi wapya vipi? Ninawakaribisha wafanyakazi wapya kwa kuwapa salamu za kirafiki na kuwafanya wajiskie huru Hua nawaeleza kwa ufupi kuhuzu kazi, taratibu na utamaduni wa kampuni, pia nawapa msaada awali na kuwahimiza kuuliza maswali ili wajisikie sehemu ya timu.

Niambie kuhusu utaratibu wako wa jioni. Utaratibu wangu wa jioni huanza nikifika nyumbani kutoka kazini na kuanza naanza naoga ili nijisikie msafi na nikiwa nimetulia. Baada ya hapo nakula chakula cha jioni ili kurejesha nguvu baada siku ndefu ya kazi. Kisha napenda kutazama habari ili kujua yaliojiri kabla ya kuenda kulala. Mwishowe nalala mapema ili nipate mapumziko ya kutosha kwa siku inayofuata.

Uzoevu gani wa kazi umekufundisha zaidi? Kwangu naeza kusema kwa uzoevu wangu wa kazi ambao umenifundisha zaidi ni kushughulika na changamoto za wateja wenzangu Uzoevu umenifundisha uvumilivu kuskiliza kwa makini na pia kutafuta suluhisho kwa haraka Pia nimejifunza umuhimu wa kufanya kazi kwa ushirikiano na kudumisha mawasiliano mazuri na wenzangu kazini Hii ni kwa sababu kila changamoto ni fursa ya kujifunza na kuboresha ujuzi wangu kazini.

Unashugulikia udhaivu wako vipi kazini Kwangu nashugulikia udhaivu wangu kazini kwa kutambua maeneo inayotaje kuboresha na kuweka mpango wa kufanya hivyo Napata mafu mafunza zaidi au ushauru kutoka kwa wenzangu wenye uzoevu ili kuongeza ujuzi wangu Pia najitahitidi kuzingatia muda na kutumia mbinu mpya ili kuimarisha udhaivu wangu Kwa kufanya hivyo ninakua bora na huchangia kwa ufanisi kazini.

Wazo gani zuri una kwa siku ya leo Ee! Kwanza wazo zuri kwa siku ya leo ni kusherekea kwa furaha kwa siku wa manane tutaingia mwaka mpia. Shukrani kwa Mungu kwa kutufikisha hadi hapa. Ni siku nzuri ya kuangalia nyuma na kushukuru mafanikio, changamoto tulizopitia na masomo tulijifunza. Pia ni fursa ya kuweka malengo mapya na kuanza mwaka mpya kwa matumaini, gufu na hari ya kufanya mambo makubwa. Kila mmoja anapaswa kutumia siku hii kufuraia kushirikiana na mafamilia na marafiki.

Mafunzo gani ungependa kupata kazini? Mimi ningependa kupata mafunzo kuhusu uongozi na usimamizi wa miradi kazini. Mafunzo haya yatanisaidia kupanga kazi vizuri, kushirikisha timu kwa ufanisi na kufanikisha malengo ya kampuni. Pia, ningependa kujifunza mbinu za kuboresha mawasiliano na kushughulika na changamoto kwa busara. Kwa kufanya hivo nitakuwa na uchuzi zaidi na kuchangia kwa ufanisi kazi.

Unajihisi vipi kusubiri kwenye mstari? Kwangu nina nachukia sana kusubiri kwenye mstari kwa sababu kunapoteza muda na kuna sababisha hasira. Mara nyingi huwa na haraka na kusubiri kuna nitia msongo wa mawazo. Hufanya nijisikie kuwa na uchovu wa kimawazo na wakati mwingine hunifanya kuwa na huzuni kidogo. Kusubiri hivyo unanifanya nitamani haraka kufika kile nilicho kusudia.

Je, wewe mtu wa kuchalewa au kuwahi, mimi mtu wa kuwahi kwa sababu na penda kupanga muda wangu vizuri na kuheshi muratiba. Kuwahi hunisaidea kuepuka msongo wa mawazo na kunifanya niwe tayare kwa shughuli zangu siku. Pia hunionyesha kuwa nina nidamu na kuheshi mu wengina kazini.

Niambe kuhusu utaratibu wako wa kahawa au chai. Kwanza mimi hupendelea chai badala ya kahawa. Na utaratibu wangu wa chai uwanza asubui, ampapo napenda kutengeneza chai yangu mwenyewe. Naakikisha nimongeza sukari kidogo, ili iwe tamu na yenye ladha ninayopenda Baada ya hapo, nakunywa chai yangu pole pole, kabla ya kuo kabla ya kuondoka kuenda kazini. Kwani bila kunya chai asubuhi sijihisi mchangamfu kabisa. Utaratibu huu, unisaidia kuanza siku yangu vizuri na kwa nguvu.

Je, unapenda kujifunza historia? Naam, kwangu ningesema kuwa napenda kujifunza historia kwa sababu inanifundisha kuhuzu maisha ya zamani na jinsi dunia ilivyo kuwa. Somo la historia linanifanya nifahamu tamaduni matukio muhimu na maamusi yalio dhiri jamii. Pia huniwezesha kuelewa maisha ya sasa kwa kuangalia mafunzo kutoka zamani. Kila somo la historia linanipa maarifa na msukumo wa kuendelea kujifunza.

Tukio gani muhimu katika maisha yako? Kwangu tukio muhimu katika maisha yangu ni pale nilipopata kazi ya kwanza kwa juhudi zangu mwenyewe. Tukio hilo lilinipa furaha kubwa na kunifanya nijiami s zaidi. Pia lilinifundisha umuhimu wa kufanya kazi kwa bidii na kutokata tamaa. Tangu hapo, maisha yangu yalianza kubadilika kwa njia kubwa.

Mafunzo gani ya kazi yamekusaidia zaidi? Kwangu mafunzo ya kazi ambayo yamenisaidia ni yale ya usimamizi na mawasiliano yamenifundisha kupanga kazi vizuri kushirikiana na wenzangu na kushugulikia changamoto kwa ufanisi pia nimejifunza jinsi ya kusikiliza maoni na kuboresha utendaje kazini mafunzo haya yamenifanya kuwa mtaalamu bora na mwenye ujuzi zaidi kazini.

Niambie kuhusu jinsi unavyo sherehekea siku yako ya kuzaliwa Kwangu kila mwaka Napo sherehekea siku yangu ya kuzaliwa Naalika marafiki na familia kwangu kisha napika chakula mingi kinachotosha na chenye ladha nzuri ili kila mmoja afurahiye Alafu tunakaa chini pamoja tunazungumza tunacheka na kushirikisha hadithi za furaha Mwishowe tunakata keki ya siku ya kuzaliwa na kusherekea pamoja kwa furaha.

Niambie kuhusu timu bora ya mpira wa kiragbe wa kimarekani Kwangu timu bora ya mpira wa kiragbe wa merekani nayo ipenda ni USA Eagles Kwa sababu wanacheza kwa nguvu na mshikamano mkubwa na kumbuka mchezo muhimu walipo shinda dhidi ya timu yenye nguvu ambao ulikuwa kusisimua sana Mchezaji ni nae mpenda zaidi ni Madison Huggs Kwa sababu ni kiongozi mwenye ustadi na uongoza msisimuko kwenye mchezo kuangalia Eagles, kuna nepa furana motisha kufata rugby.